Mimi ninakaa hadi hata saa sita za usiku na huwa nina mambo mengi sana ya kufanya Kwa mfano mimi nikifika nyumbani baada ya kazi Mimi ufanya usafi baada ya hapo mimi huoga na kupika chakula cha jioni Kwa hivo baada ya hapo mimi huosha vyombo na kufanya shuguli mbali mbali za kueza kujitaarisha ili kueza kuwa na siku nzuri ambayo inafata.

Hali ya hewa amba naipenda ni wakati kuna jua. Napenda hali hii kwa sababu unisaidia sana kufanya mambo mengi. Ya kwanza mimi na rafikizangu hukwea milima wakati wa jua. Ya pili sisi huenda pale baharini ili kuweza kuogelea na vile vile kupunga hewa safi.